Mimi naweza kusema kuwa nakwenda kwenye sinema mara mbili ama tatu kwa wiki, yani kwa mwezi kwa mwezi naweza kuenda kwenye sinema mara tatu naipenda sana sana na napenda sana michezo ya jukwaani yani unajua kuenda michezo ya jukwaa na kuenda kwenye sinema ni vitu ambavyo vinakupa kule kujua vitu vipya kusoma pia.